Majira ninayopenda zaidi ni yale ya masika. Napenda masika kwa sababu hali ya hewa huwa baridi kiasi na mazingira huwa ya kijani. Mvua hunifanya nijisikie mtulivu na mwenye matumaini mapya. Wakati wa masika napenda kukaa nyumbani, kusikiliza mziki au kusoma. Pia wakulima hufaika sana kwa sababu mazao hukua mazuri. Kwa ujumla, masika unipafuraha na amani ya moyo.

Mchezaji bora wa mpira wa kikapu ninayempenda ni Lebron James. Ninampenda kwa sababu ana nguvu akili ya mchezo na anaongoza timu vizuri. Nakumbuka mchezo mmoja wa ajabu alipofunga pointi nyingi na kusaidia timu yake kushinda mechi ngumu. Ujuzi wake wa kupiga pasi na kufunga unavutia sana. Kila ninapomuona akicheza nahisi msisimko furaha na motisha kwa sababu ananifanya nipende zaidi mchezo wa mpira wa kikapu.

Nchi ninayayoipenda sana kutembelea ni Japan. Ninaipenda kwa sababu ina mchanganyiko mzuri wa teknolojia ya kisasa na utamaduni wa jadi. Kinachonivutia zaidi ni usafi wa mji, heshima ya watu na mandhari kama milima na maua ya cherry blossom. Ningependa kuona mji kama Tokyo na Kyoto. Kutembelea mahekalu na kuonja vyakula vyao. Kila ninapofikiria safari hii nahisi furaha, msisimko na hamu kubwa ya kusafiri na kujifunza vitu vipya.

Ninapenda kusherehekea siku yangu ya kuzaliwa nikiwa na familia na marafiki wa karibu. Mara nyingi tunakutana nyumbani au mahali tulivu. Tukila chakula kizuri na kucheka pamoja. Ninapenda keki ya chokoleti au vanila na huwa inanifurahisha kukata keki pamoja. Kitu kinachonifurahisha zaidi ni kupata muda wa kushukuru mungu kwa maisha na kupokea baraka na maneno mazuri kutoka kwa watu unaowapenda. Siku hiyo hunifanya nijisikie mwenye furaha na amani.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

Msafara wa magari leo ni mzito sana. Nitachelewa labda dakika ishirini. Lazima nimpigie mwenyekiti barua. Nimwambie nitachelewa. Njia hii ya kila siku inakuwa ya kushindana. Watu wengi wanaenda kazini saa moja. Je, kuna njia nyingine zaidi ya fupi. Nadhani kama niondoke mapema dakika thelathini, nitaepuka msongamano. Kesho nitajaribu hiyo njia. Leo naendesha redio. Nisikilize muziki ili niwe na subira. Hali hii ni ya kila siku. Lazima nijifunze kustahimili.